Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi mara mingi huwa naviweka kando ama ile inaitwa recycling ambavyo ile ambayo nimetumia naweza kuisafisha na kuiweka kando iil niitumia zaidi zaidi na kama nikuitupa na itupa ambako mbali panafaa.